Ndiyo, napenda mvua kwa sababu inaleta baridi na hewa safi. Wakati mvua inanyesha, mazingira yanakuwa mazuri na mimea hukuwa vizuri. Pia mvua ni muhimu sana kwa kilimo na maisha ya kila siku. Ingawa wakati mwingine inaweza kuleta changamoto. Bado, naona mvua ni baraka kubwa.

Mimi napenda kuvaa tishati kuliko shati kwa sababu tishati ni rahisi na inafaa kwa matumizi ya kila siku. Inanifanya nijisikie huru na niko comfortable nikiwa kazini au nikiwa na marafiki. Pia tishati ni rahisi kuchanganya na suruali au jeans. Hata hivyo, shati ni muhimu kwa matukio rasmi au kazi maalumu.

Ndiyo, napenda muziki wajadi kwa sababu una ujumbe, mzuri na unaakisi utamaduni wetu. Muziki huu hunikumbusha historia na maisha ya zamani ya jamii. Pia napenda ala za jadi na namna muziki huo unavyochezwa kwa hisia. Kila ninaposkiliza muziki wa jadi huuhisi furaha na utulivu wa kipekee.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwa na ustadi mkubwa na kuwa kiongozi wa kuaminika katika kazi yangu. Nataka kuendeleza ujuzi wangu kila siku na kusaidia timu yangu kufanikisha malengo ya kampuni. Pia ninataka kuunda mazingira mazuri ya kazi ambapo kila mtu anahisi motisha na kushirikiana vizuri.

Mimi napanga kazi zangu kwa kuanza na zile muhimu zaidi na za dharura. Kila siku naunda orodha ya kazi na kuzipanga kwa kipaumbele. Hii inanisaidia kuhakikisha kazi zote zinakamilika na kwa wakati na bila shinikizo. Pia napanga mapumziko ili niondoke, uchovu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Ningependa kutembelea mji unojulikana kwa utamaduni wake na historia yake. Ningependa kuona vivutio ya kihistoria, kushiriki katika maisha ya kila siku ya watu wa huko na kufurahia chakula cha asili cha mji huo. Kutembelea mji huu kungenipa uzoefu mpya, furaha na kunipanua mtazama wangu kuhusu maisha na tamaduni mbalimbali.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kilicho safi na kilicho na mpangilio mzuri. Kuta zake zina rangi ya nyekundu yenye utulivu na kitanda changu ni kilicho laini na kinachoridhisha sana. Kutoka dirishani naweza kuona bustani ndogo na mwanga wa asubuhi unaingia vizuri. Kile ninachokipenda zaidi ni utulivu na amani ya chumba hiki. Ambacho hunifanya nipumzike vizuri kila siku.

Mimi hufanya mazoezi asubuhi mara nyingi kwa sababu mwili wangu ni makini na tayari kuanza siku. Asubuhi husaidia kuongeza nguvu na kufanya akili ifanye kazi vizuri. Wakati mwingine hufanya mazoezi jioni baada ya kazi ili kupumzika na kuondoa uchovu. Mazoezi haya hufanya nijisikie afya na furaha kila siku.

Ndiyo, nimewahi kununuwa tikiti za tukio mara kadhaa. Mara nyingi huwa ni kwa ajili ya tamasha, michezo au hafla za kijamii. Napenda kununua tikiti mapema ili kuhakikisha nipo kwenye tukio hilo. Kufanya hivyo, hufanya nijiskie tayari na furaha kuangalia matukio hayo. Pia ni njia nzuri ya kushirikiana na marafiki na familia.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu yanafanya mazingira yawe mazuri na ya kupendeza. Maua hunipa utulivu wa moyo na hunifanya nijisikie furaha ninapo yaona. Pia napenda jinsi yanavyotoa harufu nzuri na rangi mbalimbali. Kuwa karibu na maua hunikumbusha uzuri wa mazingira na umuhimu wa kuyatunza.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu. Napenda kutumia rangi mbalimbali, kuunda picha nzuri na za kuvutia. Shughuli hii hunifanya nijisikie furaha na utulivu. Pia ni njia nzuri ya kupumzika na kuondoa mawazo mbaya baada ya shughuli za siku.

Ndio, napenda kutumia video kwa mawasiliano mara kwa mara. Video husaidia kueleza ujumbe kwa urahisi na kufanya mazungumzo yawe ya karibu zaidi. Mara nyingi natumia video kuzungumza na familia na marafiki ambao wako mbali. Pia hufanya maelezo ya kazi au mafunzo kuwa rahisi kueleweka. Kutumia video kunaboresha mawasiliano na kufanya mtu ahisi karibu na wengine.

Nina kumbukumbu nzuri nyingi za shule hasa wakati wakucheza na marafiki wangu mapumziko. Nakumbuka pia walimu wema walio tufundisha kwa bidii na kutufanya tufahamu mambo mapya kila siku. Mara nyingine tulishiriki mashindano ya michezo na shughuli za kijamii na nilifurahia sana. Kumbu kumbu hizi zimenifanya ni kumbuke utoto wangu kwa furaha na shukrani.

Ndiyo nimesha wahi kulima mara kadhaa. Napenda shughuli za kulima kwa sababu hunifundisha uvumilivu na bidii. Nilijifunza jinsi ya kupanda mimea kumwagilia na kushughulikia mashamba. Shughuli hii pia hunipa furaha pale ninapo ona mimea ilikua vizuri. Kulima kunanifundisha kuthamini chakula na kazi za mikono.

Mimi napendelea kutumia Wi-Fi kwa mawasiliano na kazi za kila siku. Wi-Fi hufanya mtandao kuwa dhabiti na unakasi nzuri ya kupakua na kupakia taarifa. Wakati mwingine, napenda kutumia data ya simu pale Wi-Fi isipo. Kutumia mtandao huu kuna rahisisha mawasiliano na kunifanya nifanye kazi kwa urahisi zaidi.

Wakati wa baridi kali napenda kukaa ndani ya nyumba na kufanya shughuli za utulivu kama kusoma au kwangalia filamu. Pia hupenda kuvaa nguo zinazo tuliza mwili na kunywa vinywaji vya moto. Wakati mwingine hufanya mazoezi kidogo ndani ili mwili usikauke. Shughuli hizi hufanya nijiskie salama na vizuri licha ya baridi.

Ndiyo, napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa umakini na kupanga mambo vizuri. Hesabu hunifundisha kutatua matatizo hatua kwa hatua na kufanya maamuzi sahihi. Pia napenda kuona jinsi hesabu zinavyo tumika katika maisha ya kila siku, kama biashara na upangaji wa muda. Kujifunza hesabu hunipa uelewa na kuniongeza kujiamini.

Mara nyingi napenda kusikiliza muziki wa asili na wakitamaduni. Muziki huu, huu ni furahisha na kunipa utulivu wa moyo. Napenda pia jinsi unaoeleza hisia na hadithi za maisha ya kila siku. Kusikiliza muziki huu, kuna nifanya nijisikie, furaha na kunipanua uelewa wangu kuhusu utamaduni na maisha ya jamii yetu.

Rangi yangu ya kupendezwa ni ya kijani kwa sababu inanipa hisia ya utulivu na maisha. Na penda jinsi inavyo tukia mazingira na kutoa hisia ya amani. Pia rangi hii hu ni kumbusha mimea na asili na kunifanya nijisikie vizuri. Kuvaa au kutumia rangi hii, kunanipa furaha na kufanya nijisikie vizuri katika shughuli zangu za kila siku.

Napenda kununua vitabu zaidi kwa sababu hunipa maarifa na kunifundisha mambo mapya kila siku. Pia napenda kununua vyakula vya afya na mara nyingine vinywaji vya asili. Kila po ninanunua kitu, hufanya nijisikie furaha na kuridhika. Napenda kununua vitu ambavyo vinanisaidia katika maisha yangu ya kila siku na kunifanya niwe na urahisi wa kufanya shuguli zangu.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wangu wa programu na teknolojia mpya. Kujifunza mbinu za kisasa, kuna nisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi na kushirikiana vizuri na wenzangu. Pia ningependa kuongeza ujuzi wa usimamizi wa muda na kupanga kazi kwa busara. Kuimarisha ujuzi huu, kuna nifanya niwe na uwezo mkubwa na kunipanua fursa za maendeleo kazini na maisha yangu ya kila siku.

Filamu ninaipenda zaidi ni ile yenye simulizi ya maisha na hisia za watu. Nilipenda kwa sababu inaonyesha mchangamoto, matumaini na ushindi wa mhusika mkuu. Nakumbuka mara ya kwanza nilipo itazama nilijifunza umuhimu wa uvumilivu na bidii. Filamu hii ilinivutia sana na kunigusa moyo kila ninapo kumbuka. Ningependa kuiangalia tena kwa sababu hunipa mafunzo na burudani.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu hunipa fursa ya kufurahia mazingira na kujitathmini. Kupanda milima hunifanya nijisikie mwenye nguvu na kunisaidia kufikiria kwa utulivu. Napenda kuona mandhari nzuri nikiwa juu na utulivu wa hewa safi. Shughuli hii hunipa furaha, afya bora na kunifanya nijisikie karibu zaidi na asili.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya kuzaliwa. Napenda sherehe hii kwa sababu ninakuja na familia na marafiki pamoja. Tukisherehekea maisha na furaha. Napenda vinywaji, vyakula na muziki unaopendeza kwenye sherehe. Pia hufurahia michezo na shughuli zinazofanywa na wengi. Sherehe hii hunifanya nijisikie furaha nakukumbuka kumbukumbu nzuri kila mwaka.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio kwa sababu hunipa habari na burudani kwa wakati mmoja. Napenda vipindi vya muziki, mazungumzo na tarifa za jami. Kusikiliza redio, hunisaidia kufahamu kinachoendelea na kunipa kampuni ninapokuwa pekeyangu. Pia napenda kusikiza redio asubuhi au jioni nikiwa napumzika.

Mara nyingi napenda kutumia programu zinazo saidia kazi na mawasiliano. Napenda programu za kuandika, kupanga kazi na kuhifathi tarifa. Pia napenda kutumia programu za elimu na kujifunza mambo mapya. Kutumia programu hizi, kuna rahihisha maisha yangu na kunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi zaidi.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Kutazama michezo hunipa burudani na hunifundisha mbinu na nidhamu ya ushindani. Napenda kufuatilia michezo nikiwa nyumbani au pamoja na marafiki. Tukijadili matukio ya uwanjani. Wakati timu ninayoipenda inaposhinda, huleta furaha na msisimuko mkubwa.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sababu ilikuwa nikipindi cha furaha na uhuru. Tulikuwa tukicheza na marafiki, tukijifunza mambo mapya kila siku, na kushirikiana na familia kwa karibu. Kurudi ujana, kunanifanya ni kumbuke kumbukumbu mzuri na dhamani ya maisha. Ingawa sasa ni najukumu kubwa, kumbukumbu hizo huu nifanya ni jisikie furaha na utulivu.

Napenda zaidi kuongea kuliko kuandika kwa sababu kuzungumza kuna nifanya kueleza hisia zangu kwa haraka na kwa urahisi. Kuongea pia hufanya mawasiliano na wengine kuwa ya karibu na ya asili. Wakati mwingine hufanya mazoezi ya kuandika ili kuimarisha uwezo wangu. Lakini kuongea kuna boresha uelewa na kushirikiana na wenzangu kwa haraka.

Changamoto ninazokutana nazo kazini ni pamoja na muda mfupi wa kukamilisha kazi na kushughulikia matatizo ya ghafla. Wakati mwingine, pia huwa changamoto ya kushirikiana na wengine ili kukamilisha mradi. Inajihitaji kutumia mpangilio mzuri na kupanga kazi kwa busara ili kushinda changamoto hizi. Kufanya hivyo, kunanisaidia kuwa na ufanisi na kunifanya nijisikie fahari kazini.

Mimi hutumia muda tofauti mtandaoni kila siku, kulingana na kazi na burudani. Mara nyingi huwa ni kati ya saa mbili hadi tatu, kwa mawasiliano, elimu na kufanya kazi. Wakati mwingine pia hutumika kusoma habari na kujifunza mambo mapia. Kutumia muda huu kwa busara, kunanisaidia kufanikisha shughuli zangu na kunifanya nijisikie kuwa na ufanisi.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii kwa sababu hunisaidia kushirikiana na familia, marafiki na wenzangu. Napenda kufuatilia habari, kushiriki mawazo na kujifunza mambo mapia. Mitandao ya kijamii pia husaidia kupata burudani na kuunganishwa na watu wa mbali. Lakini ninajitahidi kutumia muda huu kwa busara ili usibadili shughuli zangu muhimu.

Napenda kutembea kwenye maeneo ya asili kama mbuga misitu na kando ya mito. Kutembea katika maeneo haya kuna nipa utulivu wa moyo na husaidia kufikiria kwa utulivu. Pia napenda kuona mandhari nzuri maua na wanyama waporini. Kutembea kuna nifanya nijisikie afya furaha na karibu zaidi na mazingira.

Napenda kununua vitu kwenye masoko ya karibu na maduka makubwa kwa sababu kuna rahihisha kupata bidhaa zinazo hitajika. Pia napenda kununua kwenye soko la kawaida mara nyingine kwa sababu hupata bidhaa za asili na bei nafuu. Kununua vitu hapa kuna nifanya nijisikie furaha na kuridhika na pia kuna saidia kushirikiana na wafanyabiashara wa eneo langu.

Chumba ninachokipenda nyumbani ni sebule kwa sababu ni sehemu ya kufurahia na kupumzika. Napenda mandhari yake, rangi na muundo wake unaofanya nijisikie vizuri. Mara nyingi hufanya shughuli za kusoma, kuzungumza na familia au kuangalia televisheni. Ukiwa ndani ya sebule hii najisikia utulivu, furaha na amani. Chumba hiki kinaifanya nyumba iwe mahali pa kufurahisha na kupumzika.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti kila siku. Gazeti hunipa habari za ndani na za kimataifa. Pia hunifundisha mambo mapya, kuhusu jamii na siasa. Kusoma gazeti kunanisaidia kufahamu kile kinachoendelea na kufanya maamuzi sahihi. Pia napenda kusoma makala za burudani na michezo. Ili kujifurahisha na kuongeza maarifa yangu.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku, kwa sababu ni laini na ina ladha nzuri. Nyama nyingi huliwa pamoja na wali, mboga au chakula cha kawaida cha nyumbani. Napenda jinsi inavyopikwa na kutoa hisia ya furaha wakati wa kula. Kila ninapokula nyama hii, hunipa nguvu na kuridhika. Na pia hufanya chakula kuwa cha kufurahisha zaidi.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu na jinsi inavyo saidia wengine. Pia motisha huja kutoka kwa usaidizi na pongezi kutoka kwa wenzangu na mkuu wangu. Nilipo fanikisha kazi ngumu, huu nipa furaha na kuridhika. Kujua kwamba juhudi zangu zinadhamani, kunanifanya niwe na motisha na kwendelea kufanya kazi kwa bidii na ubunifu.

Ninahifadhi data yangu kwenye vifaa vya kielektroniki na pia kwenye hifadhi ya nje kwa usalama zaidi. Hufanya nakala ya ziada mara kwa mara ili kuepuka kupoteza taarifa muhimu. Kuhifadhi data kwa mpangilio, hunisaidia kuipata kwa urahisi, ninapoihitaji. Njia hii hunipa utulivu wa moyo na kunihakikishia usalama wa taarifa zangu.

Tabia ya watu inayonichukiza ni ukosefu wa heshima na kutojali wengine, napendelea watu waadilifu na wenye utamaduni wakuzungumza kwa upole. Wakati mwingine tabia hizi, zinanifanya nijiskie hasira au kutoridhika, lakini najaribu kuelewa sababu za watu na kushugulikia hali kwa busara. Kujifunza kuvumilia husaidia kuwa na amani na utulivu.

Wakati mkuu wa mpira wa besiboli niliuona, ulikuwa wakati timu yangu ilishinda kwa pointi chache tu mwishoni. Mashindano yalikuwa ya kuvutia sana na kila tukio lilikuwa la kusisimua. Nilihisi msisimko mkubwa na furaha isio elezeka. Kila mara ninapofikiria kuhusu wakati huo, hunikumbusha umuhimu wa ushindani na kushirikiana kama timu. Hii kumbukumbu imenifanya niwe na furaha kubwa na msisimuko wa milele.

Mandhari nzuri niliyoyaona ni kilele cha milima nikiwa na familia. Nilivutiwa na rangi za asili, miti na mawingu yanayopita pole pole. Mandhari haya yalileta amani na furaha moyoni mwangu. Ukiwa pale, nilihisi utulivu na msisimuko wa kipekee. Kila nikikumbuka mandhari hii. Huunikumbusha uzuri wa dunia na umuhimu wa kuidhamini asili.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kuelewa sababu na madhara yake kwanza. Kisha kufanya mpango wa jinsi ya kuendana na mabadiliko hayo kwa dhusara. Mara nyingine huuliza ushauri kutoko kwa wenzangu ili kufanya mabadiliko kwa urahisi. Njia hii hunisaidia kuboresha utendaji kupunguza hofu na kunifanya niwe na ujasiri wa kukabiliana na hali mpya kazini.